Kila asubuhi ninapoamka kisha nashukuru Mungu kwa uhai. Kisha nachukua pumsi ndefu kidogo napanga mawazo yangu ya siku na kujiandaa taratibu. Baada ya hapo naosha uso nafanya maandalizi ya kawaida halafu naanza siku nikiwa na mtazamo chanya na malengo wazi.

Mwezi ninao penda zaidi ni disemba. Kuna hali ya sherehe, mapumziko na kukutana na familia na marafiki. Pia ni mwezi wa kutafakari mwaka uliopita na kujiandaa kwa mawazo mapya. Pia ni mwezi ambayo tunapata kuwa na muda mzuri wa kupumzika pamoja na familia yangu.

Kushirikiana na timu, nasikiliza mawazo ya wengine kwa heshima, nashiriki maoni yangu kwa uwazi, na nahimiza mawasiliano ya mara kwa mara. Pia ninaakikisha kila mtu anajisikia kudhaminiwa, natuwa msanda pale na poitajika, na kusherehekea mafanikio ya pamoja, ili ujenga umoja na ufanisi ndani ya timu.

Ndiyo nimewai kuenda maonyesho ya sanaa. Ya nanifurahisha sana kwa sababu unipa nafasi ya kuona ubunifu, wa watu mbali mbali. Kujifunza mitazamo tofauti, na kupata msuko mampya. Maonyesho ya sanaha, unifanya kuthamini vipanji na utamanduni kwa ndani zaidi.

Chakula ni nacho penda kula jihoni ni wali na boga. Hau pia wali na nyama. Ni chakula kinacho ni panguvu. Kinafaa kwa mwili baanda ya siku ya shugli nyingi. Na pia ni kitamu. Na kina kufanya ujisikie hivi dhika. Pia hiki chakula kinafanya niwe na afya chuli.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu makala. Au kuangalia video za elimu pia napenda kuuliza maswali na kujadili mawazo na wengine. Kwani hilo husaidia kuelewa kwa undani. Kujifunza kwa vitendo au kufanya mazoezi pia hunisaidia kukumbuka haraka na kutumia ujuzi katika maisha ya kila siku.

Ninapenda kipidi chatelevisheni kinacho jumuisha elimu na burudani. Kama vile taarifa saka yasayanzi, historia au mazungumuzo ya motisha. Vile vile napenda vipindi vya story nzuri vinavyofundisha maadali na hutoa msukumo. Hi hnisaindia kujifunza kitu kipya. Hau pia huku kunifurahi munda wangu wa mapumzi.

Napenda filamu za hadithi za kusisimua na zile zinazofundisha maadili. Kwa mfano filamu za kusisimua za kuelimisha au za motisha ambazo zinachangia fikra chanya na msukumu. Pia napenda filamu za familia zinazoweza kunganisha watu na kuleta furaha pamoja.

Nalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuwa mwangalifu sana. Natumia nywila imara na tofauti kwa akaunti mbalimbali. Siwezi kushiriki taarifa binafsi ovyo na nahakikisha mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijamii iko salama. Pia huepuka kubofya viungo visivyo julikana na nasaizisha programu mara kwa mara ili kujilinda dhidi ya vitisho vya mtandao.